Ndiyo ninavaa miwani na ninapenda kuvaa miwani katika nyakati na mazingira mbalimbali kulingana na mahitaji na mtindo wangu wa maisha. Kwanza nina penda kuvaa miwani wakati wa kusoma au kufanya kazi na zinazohitaji umakini. Kama kusoma vitabu kuangalia screen ya kompyuta au kuandika. Miwani hunisaidia kuona vizuri zaidi na kupunguza uchovu wa macho. Pili napenda kuvaa miwani nikitoka nje wakati wa jua kali. Hasa miwani ya jua kwa sababu hunilinda macho dhidhi ya mwanga mkali na hunifanya nijisikie huru zaidi. Tatu ninavaa miwani katika matukio maalum au ninapotaka kuonekana nadhifu na mwenye kujiamini. Miwani huniongezea mvuto na kufanya nionekana nipo makini na nipo tayari kwa majukumu pia ninapenda kuvaa miwani wakati wa safari hasa nikiwa njiani hasa kwa muda mrefu. Kwa sababu hunisaidia kuona vizuri na kulinda macho, dhidhi ya vumbi na upepo. Kwa ujumla napenda kuvaa miwani wakati ninapo hitaji msaada wa kuona ulinzi wa macho au kuongeza mtindo wa kujiamini. Miwani imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Binafsi napenda sana harufu ya miti ya asili kwa sababu harufu ya miti ya asilia hunipa hisia ya utulivu na ukaribu wa maumbile. Kila ninapokuwa karibu na miti hasa baada ya mvua au asubuhi na mapema harufu yake hunifanya nijisikie huru na mwenye amani moyoni. Harufu ya miti ya asilia hunikumbusha mazingira asili kama misitu, bustani na maeneo ya kijani. Hunifanya nipumue kwa utulivu zaidi na kupunguza msongo wa mawazo uliosababishwa na shughuli za kila siku. Pia napenda harufu hii. Kwa sababu hunipa nguvu ya kiakili na msukumo chanya. Inanisaidia kufikiria kwa uwazi na kuongeza umakini wangu. Wakati mwingine hunifanya nikumbuke kumbukumbu nzuri za utotoni au safari nilizowahi kufanya. Kwa ujumla napenda harufu ya miti ya asilia. Kwa sababu inanifanya nijisikie hai karibu na mazingira na mwenye shukrani kwa ujumbe kwa uumbaji wa asili. Ni harufu rahisi lakini yenye maana kubwa sana kwangu.

Na ni kweli kabisa ni napenda kukimbia. Kwa sababu ni zoezi linalo nipa nguvu za mwili utulivu wa akili na fulaa ya ndani. Kila ni napokimbia na jisikia kama ni meachilia mbali mawazo mazito. Na na kuchukua pumzi mpya ya maisha. Ni napenda kukimbia asubui au jioni. Wakati wa hewa ni safi, wakati hewa ni safi. Na mazingila yako tulivu. Kukimbia katika nyakati hizi unifanya nijisikie hulu na mwenye hamasa. Huku nikiflaia sauti za asihi na mandhari yanayo ni zunguka wakati wa kukimbia napenda kuweka mwendo unaonifaa sio wa halaka sana wala wa polepole sana. Hili niweze kuthibiti pumzi yangu na kuendelea bila kuchoka halaka. Hii unifanya nyione kukimbia kama laisi siya dhabu. Pia napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimalisha afya ya mwili kuongeza nguvu za moyo na kudumisha umbo langu. Zaidi ya yote kukimbia hunipa amani ya akili na kujiamini. Kwani kila nipomaliza kukimbia na jisikia nimefanikiwa na nipotayali kabiriana na siku yangu. Kwa ujumla napenda kukimbia kwa sababu unipa uhuru, afya na fula ya kweli.

Tukio muhimu sana maishani mwangu ni tukio la kuhitimu chuo kikuu ni moja ya matukio muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu inaashiria mwisho wa safari ndefu ya masomo na mwanzo wa hatua mpya ya maisha. Ni tukio iliyobeba furaha fahali na hisia nyingi kwa wakati mmoja. Kuhitimu kulikuwa matokeo ya bidii, uvumilivu na kujitoa kwa muda mrefu. Kulikuwa na changamoto nyingi njiani, kama mitihani migumu, kazi nyingi za kitaaluma na wakati mwingine kukata tamaa. Lakini hatimaye juhudi zote ziliweza kuzaa matunda. Tukio hili, lilinifanya nijivunie na kunipa imani kwamba ninaweza kufikia malengo makubwa maishani. Zaidi ya mafanikio yangu binafsi kuhitimu chuokikuu kulikuwa furaha kwa familia na wale waliokuwa wakiniunga mkono. Kuwaona wakishiriki furaha yangu kunilipa motisha kubwa na kunifanya kuthamini mchango wao katika safari yangu ya elimu. Pia tukio la kuhitimu lilinipa matarajio mapya ya maisha, lilinifungua mlango wa fursa za ajira, kujitegemea na kutimiza ndoto zangu. Ilinifundisha kuwa elimu si silaha muhimu inaweza kubadilisha maisha. Kwa ujumla kuhitimu chuo kikuu ni tukio muhimu sana kwangu kwa sababu linawakilisha mafanikio, matumaini na mawazo na mwanzo wa safari mpya ya kujijenga na kulihudumia jamii.

Binafsi napenda kupumzika wakati wa jua kali kwa kuchagua mazingila yanayonipa utulivu, balidi na falaja. Badala ya kufanya shughuli zote, badala ya kufanya shughuli zote napendelea kupunguza mwendo wa mwili na kuupa mda wa kupumua. Mala nyingi napenda kupumzika chini ya kivuli, cha mti, au sehemu yenye hewa ya asili. Ambayo upepo mwanana unigusa na kunifanya nijisikie huru. Kukaa kimya au kulala kidogo unisaidia kulejesha ngufu zilizopotea kutokana na joto. Wakati wa jua kali pia napenda kunywa maji au vinywaji balidi ama maji au juisi ili kuupa mwili unyevunyevu unyevunyevu na kundoa uchovu. Wakati mwingine ninapenda kukaa ndani nikifungua madilisha na kutumia feni ili kupata hewa safi. Zaidia ya hapo napenda kutumia mda huo kusoma, kusikiliza mziki mpole au kutafakali kwa sababu shughuli hizi unipa amani ya akili bila kuuchosha mwiri. Kwa ujumla napenda kupumzika wakati wa jua kari, kwa njia inayonisaidia kujirinda na joto, kulejesha nguvu na kudumisha utulivu wa mwili na akiri.